Mimi hupiga picha mara mi nyingi sana. Karibu kila siku. Kwa kuwa mimi ni mtu anayependa kutunza kumbukumbu za matukio muhimu, safari, na hata milo ninayokula kama keki ya chokoleti. Pia ninapozuru maeneo kama maonyesho ya sanaa au kuhudhuria matamasha ya muziki. Mimi hupiga picha nyingi ili kunasa kila undani na rangi za kuvutia za kazi hizo au wasanii jukwaani.